Mimi husherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa kuungana pamoja na familia yangu na kufanya sherehe ndogo kwa kukata keki na kuwa na vinywaji ila wakati ambapo sipo karibu na familia yangu mimi huisherehekea siku hiyo kibinafsi iko kujipea mapocho pocho na vinywaji pole pole hiyo basi kuisherehekea vyema.

Likizo yangu ya ndotoni ni kwenda mji wa Dubai, mji huo unanifurahisha sana jinsi ulivyojengwa na mandhari yake pia inakwanga yenye muonekano kuvutia, mji huo una manufaa mengi sana kwangu ambayo ningepende sana kujihisi, kuyaona.

"Nyamaza, umesikia" njia yangu nayoipenda ya kupumzika ni kutumia mazoezi baada ya mazoezi ya jioni ambayo huwa si mengi sana mimi hupumzika kitandani kuleta usingizi wangu na kuweza kupata usingizi mnono njia hii nilijua takribani miaka nne ilipopita nilipokuwa napata shida sana kupata usingizi ndo nikajua kwa kufanya mazoezi naweza pata usingizi haraka.

Kwa kuhimiza watu kujuana na kufanya kazi zinazofanya watu waweze kudumiza ushirikiano mfano kupeana kazi kwa pamoja kazi hizi hufanya watu kuwa pamoja pia kwaweza kuwa na makundi ya kufanya kazi hivyo basi watu hushirikiana kwa pamoja hivyo basi kuendeleza na kuinua jamii hivyo basi.